Naam, natumia mfumo wa usalama wa kidole mara kwa mara kwa sababu ni rahisi na salama zaidi kulinda vifaa vyangu mfumo huu unisaidia kuhakikisha kwamba hakuna mtu mwingine anaweza kufikia simu hau kompyuta yangu bila ruhusa yangu hii inalinda taarifa zangu binafsi na nyeti. Haitha, mfumo wa kidole ni rahisi kuliko kuandika nambari hau maneno ya siri kila wakati kwani ni haraka na inafanya kazi mara moja hii inaraisisha maisha yangu ya kila siku asaa kama nina shughuli nyingi hao mara nyingi natumia kifaa changu kwa jumla kutumia mfumo wa usalama wa vidole kuna nipa huhakika faraja na utulivu wa akili kwani najua data zangu ziko salama na niko na udhibiti kamili wa kifaa changu.